Swali nzuri hilo Natumai unaulizia kuhusu hali ya anga hali ya hewa Kwangu mimi ningependa kusema kuwanapenda ile hewa ya wastani kama ilivyo hapa kenya haswani hapa ni lipo Kwa sababu wanasema ile line ya equator inapita upande isikuwe juakali sana kama vile maeneo ya Garisa, maeneo ya Kaskazini mwa nchi ya Kenya, maeneo ya Garisa, maeneo ya Moyale, maeneo ya Wajir, maeneo ya Marsabit, maeneo ya Turkana na pia wakikuja pande sehemu zingine zinajoto vi sana. Sana sana pale ufuoniwa bahari kama Mombasa, kama Kilifi, kama Kwale, kama Lamu, kuna joto jingi Pia sehemu za kisumu, sehemu za bondo huko, sehemu za homa bay, sehemu hizo. Pia migori kiasi, pale palipo karibia na ziwa Victoria, pana joto jingi sana. Singe penda hali kama hiyo. Pia kuna sehemu baridi sana Kenya. Sehemu kama vile, sehemu hizi kuliko na milima sana. Sehemu kulikona milima sana ni baridi mno kama sehemu ya Cherangani Hills Ukikaribia sehemu za Mount Elgon Kuna baridi nyingi ukienda sehemu ya Limuru huko hadibarafu humwagika Kuna sehemu ya Nyandarwa kinangop huko baridi nyingi Lakini wakulima wanapanda viazi nzuri Kuna sehemu ya kwetu nyumbani Mimi natoka kamara baridi Kuna hizi sehemu za Mumberes maji mazuri, ukienda vizuri hadi timboroa kule ni baridi sana na pia kuna sehemu ambazo mvua hunyeshakwa wingi Mvua hunyeshakwa wingi Lakini sehemu ninapo ishi hivi sasa Hali ya hewa ni wastani jua ipo, ndiyo ni kali Lakini siyo kali vile ukilinganisha na sehemu kama vile marigat Ama sehemu zingine za chini palipo na joto jingi sana Sio kama marigat, sio kama radaat kule sehemu hii jua iko Lakini siyo kali na sio baridi sana kama hizo sehemu zingine nimekwambia Sio kama timboroa, sio kama molo Hali yake ni ya wastani Ndiyo maana nasema napenda hewa ya sehemu kama hii mvua hainyeshi sana, jua haiwaki sana Yaani ni hali ya wastani kwa sababu ile laini ya equator imepita karibu na hapa karibu na hapa Ndiyo maana nasema hii ni hali nzuri sana ni hali nzuri na ni hali ya kufurahisha ni hali ya ambayo natumai watu wengi wangependa Pia singependa kama zi kule kwa wazungu wakati wa baridi mahali kama Canada naona kuna baridi sana Niliona maeneo ya Massachusetts mahali maeneo ya Chicago Kuna baridi nyingi joto jingi mahali kama pale kwa waarabu sehemu za Kuwait marafiki zangu wakohukokazi sehemu za Qatar sehemu za Saudia Dubai Kuna rafiki yangu Denis ako Dubai Anasema Dubai hata mchana ningumu utembe Kwa sababu kuna joto jingi sana Dubai kuna joto jingi Kwa hivyo joto kama hizo naona kama sio nzuri hatakwa afya ya binadamu Ningependa tukukaamahali kuna hali ya hewa ambayo ni wastani ambayo ni naweza fanya kazi zangu kwa ustani kazi zangu bila kuona kama ni kazi ngumu kwa sababu jua ni kalimno pale ambapo nikikaa na furahia nawezaka jioni nitoke nimevaa nguolangu la juu ya baridi ya mchana nimetoa juu ya joto hali ya wastani na hiindiyo hali ambayo ni melelewa nayokwamudamrefutangu nizaliwe sababu nimezaliwa huku nimelelewa huku, nimekua Nairobi, nimerudi, nimeenda kitale, nimerudi nimetembea mahali nyingi Kenya, nisehemu chache Kenya ambayo sijafika wamegawa katika county, so nisehemu chache ambazo Kenya sijafika hadi wa sasa. Kwa hivyo, ninafurahia kuwa sehemu hii ingawa singependa kuishi huku, kama ni kuchagua kuishi nayoile wakati nita ambapo mungu atanifariki, atanifariji niweze kuoa, nipate mke, nitapenda kuoa kwingine kwa sababu kuoana kutulia sehemu nyingine kama sehemu ya Uwasingishu kwa sababu haijawachana kwa umbali sana na sehemu hii ingawa huko, mvua hunyesha sana ukilinganisha na sehemu hii ya baringo pale ambaponipo panaitwa eldama ravini pale palipo na hewa ya wastani uwasingishu hewa ni wastani lakini inauzidi kiasi kwa sababu huko kunanyesha kushinda sehemu hii ya eldama ravini nashukuru kwa swali hili na umenifanya pia mimi nikajaribu kufikiria kwa undani zaidi kuhusu hali ya hewa, hali ya hewa katika nchi yetu.

Kwa kawaida mimi huoga kama mara nne la la la samahani nimekosea Kwa kawaida mimi huoga kama mara moja kwa siku lakini inatagemea na siku kwa mfano kama leo nime leo sijaoga na jana sikuoga lakini napanga kuoga kabla nilale Sikuoga jana kwa sababu nilikuwa nimesafiri na kule ambako nilikuwa safiri Sikuwa na ile hamu ya kuoga Kwa sababu pale ambapo uyo rafiki yangu anakaa Sikupapendelea vile Sikuwa na ile tunaita comfort Nilikuwa na wasiwasi mwingi ambapo uko anakaa hakuna maji Nikaona hakuna haja ya kuoga Nikilinganisha na hapa nilipo mimi huoga kwa kawaida maramoja au mbili mbili kwa sababu kama kuna joto sana Nitaoga asubuhi nikienda kazi na nikirudi jioni Kwa sababu nitarudi kama nimechoka Nina jasho Nitarudi kama nimefanya nini Nimeoga, ndo nile, alafu nila, nilale waelewa Lakini kwa sasa Napanga tu kuoga mara moja kwa siku iyo ndiyo hali ya wastani na hali ya kawaida kwa watu wengi huku ambako tunaishi ingawa kuna wengine ambao hawaogi Kuna watu kama ndugu yangu na shida hiyo Anachukua muda mrefu kuoga ukipita karibu na yeye unasikia kuna uvundo hadi ukimwambia hasikizi anakasirika watu watu watu wakona watu ni tofauti naelewa watu ni tofauti lakini twafaa kuelewana na kuheshimiana naam kwa hivyo mimi huoga mara moja kwa siku na ningependa kuendelea na hiyo hamu ya kuoga mara moja kwa siku kwa maana mtu akioga anakuwa na ile raha unasikia ni kama uko freshi unasikia ni kama uko mpya waweza kufanya vitu vipya akili ina kuwa freshi Unachangamka tena Sio kama wakati ambapo mtu hajaoga Unasikia ni kama mwili uko na vitu Unasikia kama mwili kama ni mchafu Unasikia ni kama hauko kawaida Unasikia ni kama hata huwezi kaa na watu kuwa msafi ni kitu cha maana sana Kuoga kuna kuwa safi ni kitu cha maana Kwa sababu hata ukikaa karibu na wenzako uko na hiyo hamu ya kuwaongelesha uko na hiyo hamu ya kuchangamka Sio kama wakati ambapo hujaoga kama hujaoga Utajiona ni kama uko chini hauta kuwa mchangamfu kama kawaida na hiyo ndiyo shida kubwa ya kutooga kutooga sio mzuri mimi ndo maana napenda kuoga napenda kwangu napenda kukiwa safi naosha kila kitu kitu cha kwanza ninachokifanya kila asubuhi ni kuoga hata kabla sijatandika kitanda yangu hata kabla sijasugua meno mimi huoga halafu huwa nafanya izo vitu vitu vingine vyote huvifanya pole pole kwa sababu baada kumaliza kazi yote ndio ninasikia mwili umechangamka kila kitu kiko sawa na kila kitu inakuwa shwari kwa hivyo ni kitu cha kuchangamisha na ni kitu cha kufurahisha na ni kitu ambacho ningesema ningependa kusema ni kitu mimi mwenyewe na kifurahia Kitu na kifurahia sana na kitu nakishukuru na sisi hapa huoga na maji ya ile maji ya tunaita maji ya shower nimeweka shower ile ya stima Kwa hivyo mimi huchagua kama ni maji moto ama baridi kama ni kuoga na mchana kila wakati ambapo kuna jua Kwa kawaida tunaoga na maji baridi sababu kuna jua hivyo hakuna haja ya kuoga na maji baridi maji moto I mean maji ya joto Kwa sababu ukioga na maji ya joto na unaenda Kwa joto tena vitu viwili itakuwa hasara mara mbili sababu hasara ya kwanza ni kuwa unaharibu stima na hasara ya pili ni kuwa hasara ya pili ni kuwa ni joto na joto joto na joto huwa hayaendanishi kama kuna joto waoga na baridi kama kuna baridi unaoga na joto ile kujaribu kuhakisha Hali ya wastani ya mwili ambaye inarejelewa waelewa Kwa hivyo ni hivyo maji napenda kuweka sabuni kutumia sabuni ya dettol kwa sababu ni sabuni yenyewe inatoa jerms Wanaidini inaitwa jerms Hivyo vidudu vya uchafu Vinatolewa kwa hivyo mimi hupenda hiyo Anashukuru sana kwa fursa hii ya kueleza na wewe pia kutaka kuelewa kuwa naoga mara ngapi Kwa kuhakikisha tena Mimi huoga mara moja au mara mbili kwa wastani na hiyo ndiyo kawaida ya watu wengi hapa nilipo na pia kwa watu wengi dunia nzima Sijui wengine lakini ningesema kwa wastani ni mara moja au mbili kwa siku sana sana wasichana wasichana huoga kama mara mbili ya ama tatu kwa siku haswa wakati ambapo wanahevi ya wanaoga hata zaidi ya mara mbili kwa siku Kwa hivyo inategemea na ile mapenzi ya mtu Kwa mapenzi yangu ni maramoja mbili haitapita mbili ikipita mbili sasa hiyo nimeanza kuzidisha nimeanza kuzidisha hamu Shukran kwa fursa hii na ubarikiwe.

Kuna nyama ina nyingine elewa kama hapa kwa Kenya Nyama ambazo nimeziona Nimoona nyama ya nguruwe Nimoona watu wa kila nyama ya kondo Nimoona watu wa kila nyama ya kuku Nimoona nyama ya bata Nyama ya bata mzinga Nyama ya Nyama ya batamzinga nimesema nimoona nyama ya ngombe Nyama ya ngamia na nyama nyingine mingi Lakini kwa hizi zaote ungeniuliza mimi haswa ingawa watu wakona hizi tafsiri ya dini kwa nyama yanguruwe sio mzuri kula kulingana na bilia au koran lakini mimi nikiulizwa nyama ya nguruwe nitamu kuliko hizo zote kwanza Kwaza nyama hii ikangwe vizuri ikangwe tu ikauke kwa mafuta wanaita kwa kiluge ya kim kima yae wanaita dry fry ukule hiyo nyama yanguruwe kwa dry fry Isiku imakangwa na nyanya na hiyo vitu vingine vyote Hiwetu imekauka, imekauka, imetoha ya mafuta yote, imekauka vizuri Nyama hiyo ni tamu kweli kweli Nisha awahi fanya hata mfano nikiwa na rafiki zangu pali vika katika kaunti ya kembua pa Kenya Kile nilicho fanya niliputumfana tutu kachanga Nikanunuwa nyama kilo tatu ya nguruwe iliochomwa na nikanunuwa nyama kilo tatu ya mbozi iliochomwa wao nye wakiliangalia kwa kwaida nyama ya ngurue ni nye upe Sio, nyama ya hiyo nyama ingine ya mbuzi ni nye kundu kidogo kiliganisha na nyama hiyo ya ngurue Kwa hivyo nikawe katu kwa meza ikiwe mba katu wakatu wa vizuri vipande vipande Kila mtu waonje naendelea, hizi me kukwa sahani zote cha maajabu ni kuwa wote walejipate wakilianganie hili nyama ya ngurue kabla hata kumalize ya mbuzi Kwa sababu kila mtu alipenda hiyo nyama, hawa kujua kwa muda huo kwa mwe hii ni nyama ya ngurue, hawa kuwanailewa Baada ya hapuna nikawambia kuwa mnajua hii likuwa nyama ya ngurue na hii likuwa ya mbuzi Do wakashanga, wakasema hawa kujua kuwa ngurue ni za kuwa tamu hivu wakulika mbuzi Kwa hivu wakulingana mimi, nyama ya nguruwe ni tamu kulika ya mbuzi Pia kuna nyama ingine ambayo ningesema kwa namba ya pili Umpate tu samaki mzuri, samaki pia ni nyama tamu sana Samaki ni nyama tamu sana Pia upate kukuwa mbaya kukuwa mbaya hamechomwa na hamechomwa vizuri tu Kuna hii wanaita aluminium foil imefungwa ya iekelewa ya moto na imepakwa hiyo maspices ipakwa hizo zote kama vile paprika, ipakwa nini, ipakwa hizo dania zote inafanya nyama ya kuatamu kweli kweli hizi zingine kama nyama ya ngombe, nyama ya kondo ni kwa kawaida ndiyo ni nyama tamu lakini ni kawaida, ukiangalia ladha yake na ulinganisha na hizi nyama zikida kama ya ngurwe na mbuzi sidhani kama nyama ya ng'ombe ilafikia nyama ya mbuzi na pia kuna shida na nyama ya ngombe nyama ya ngombe shida moja ilionayo yu nyama inaugumu usipoweza kuhichamusha ama kuhipika kwa muda mrefu ili wela ini ama weke magadi ama vitu ambavo wa wapishu weka ndiyo nyama inye wela ini nyama inye wini ngumu ukipika nyama ya nguruwe kwa mfano na nyama ya mbuzi na nyama ya ng'ombe Kwa wakati mmoja, nyama ya nguruwe kwanza itaiva haraka alafu fatutwe ya mbuzi, alafu ya ng'ombe, ya ng'ombee uchukua muda mrefu sana na ni ya mangumu ukumbuke Kwa hivyo nitaka upike kwa mda mrefu zaidi ili iwe laini, ndo uweze kukaanga, ukaanga vizuri Kwa sababu ukisema ukaange, ukipika, itapoteza latha Kwa sababu utashida ukiongeza maji ndi ukingojia Yifanya nini hivya haraka Kwa hivyo ndo shida moja ya nyama ya mbozi na shida kubwa haswa na nyama ya mbozi ni hiyo Kwa hivyo, na shukuru kwa fursa hii ya kueleza aina ya nyama Pia nimeonja nyama ya ngamia, kabla ni sahau kusema ni meonja nyama ya ngamia Sio mbaya, neza linganisha na nyama ya kondo na ama nyama ya ngombe bia Lakini ni tamu, ina ladha yake, ladha ambayo ni kando na hizi zingine pia ni nyama tamu na ina watu ambayo wanapenda kuhila sana ni wale walio katika maineo ya kaskazini mwa nchi ya Kenya kama vile nilivesema hapa wali, mainewe ya wajir, mainewe ya monga, somalia piya ukoju, mandera, nezo semo zingine. Shukran, sufufu.

Hapa nilipo, mazoezi mimi ufanya nyingi. Kwa wakati mwingine mimi uenda shamba, wakati mwingine mimi huendesha baisikeli, wakati mwingine mimi uenda gym, wakati mwingine mimi hucheza mpira na wenzangu. Kuna mahali ambapo kunakiwanja hapa tunacheza mpira. Ama ni wakati mwingine tuu ni kufanya mazoezi yangu mwenyewe kwa nyumba. Nizote ni, inaweza kuwa sio kila siku lakini ni kwa mara kwa mara ni mejizoesha. Mazoezi kama nilivyosema, kama nikiwa pale kwenye gym, nainua hizo, nainua viuma, nafanya mazoezi ya kuinama, kujaribu kunyorosha miguu, kunyorosha mikono, mwili iwe sawa, mazoezi ya kukimbia, mwili kuni fanya fanya mwili uwe sawa, na mazoezi mengine mengi michezo kama nilivyosema hapo, mchezo wa tunacheza mchezo wa kandanda na wenzangu huu ndo mchezo ambao peke yake mi naucheza na unafanya mwili uchangamke kwa sababu ukicheza kama hata lisaa limoja mwili unaskiza tofauti na kwa wiki kwa wiki naweza sema ni kama mara tatu nne haitapita hapo nimesema tu kwa wastani ikipita sana ni mara nne kwa sababu nasema hivo kwa wastani kwa sababu kuna wakati ni maramoja na kuna wakati nakosa kwa wiki lakini kwa tukiangalia kwa wastani kwa miezi kama mitatu miwili iliopita kwa wastani na kama mara mbili tatu kwa wiki nikama imeenda sana kwa sababu kuna wakati pia nilifanya mazoezi sana nilikuwa ilo wanaita kuwa mazoefu uzoefu nilikuwa naifanya kwa mokozoefu sio kama wakati huu ambapo najipata kwa wakati mwingi nime nikusafiri ukirudi mtu umechoka unashindwa kama utafanya mazoezi ama nikupumzika kwa sababu ukisafiri muda mrefu Kitu cha kwanza nikupumzika na kutulia kukula na kulala kama wakati huu ni mechoka na siwezi fanya mazoezi itakuwa ni kama kuchokesha mwili zaidi waelewa hata sitakuwa na hiyo hamu ya kufanya mazoezi vizuri Naam, wakati ambapo minapenda kufanya mazoezi sana sana haswa Nilisoma mahali katika tu mtandao tu Daktari mmoja akisema wakati mzuri kufanya mazoezi ni wakati wa asubui Sasa sijui kama ni kusoma hiyo ndo ikafanya ika nikaweka hilo wazo kwa akililangu, kwa akili yangu. Sababu mimi upenda kufanya mazoezi a subuhi. Soma sababu kuwa wakati usiku, usiku mzima wakati mtu ashakula, chakula, chakula, cha jioni, chajio, umelala, mwili unafanya ile digestion kwa mwili, chakula yote inaisha. Kwa hivyo ukiamka asubuhi tumbo huwa haina chakula yoyote. Kabla hujakula, chakula, cha kiamsha kinywa ni vizuri kufanya mazoezi Ndiyo mwili unabani ile kalori kwa wingi Ndiyo uweze kuwa fit Naburn hiyo uchafu yote ya mwili mtu anaweza kuwa fit Kwa hivo, ni mzuri kufanya mazoezi asubuhi Wakati mwingine pia ni mzuri kufanya jioni Kwa sababu, tu si huenda gym jioni Siati kwa sababu hatuwezi enda asubui Ila ni kwa sababu asubui gym Unaenda kazi, hutaenda gym Unaenda gym baada ya kazi jioni jioni ikiwa lisaa limoja, lisa moja, kati ya lisaa moja na masaa mawili Hapo katikati, tu tunaenda gym kwenda asubuhi ni ngumu Kwa hivyo mi huenda jioni saa, kumi na mbili, hadi saa mbili Wakati mwingine saa kumina moja, hadi saa moja, kaa i meenda sana ile unafanya, ukipumzika, unafanya, ukipumzika Unachukua kama lisaa limoja ama dakika ishirini, dakika tisini au masaa mawili Baadaya mazoezi, mtu huhisi uchovu mtu uhisi uchovu, mtu uhisi kuoga, mtu uhisi njaa na haswa mtu uhisi kiu Ndiyo maana mimi hubeba towel yangu na beba taulo na beba maji Nahakikisha nikirudi angalau ni na chakula ya kula kama sana sana mayai niliambiwa mayai ni chakula ni kitu nzuri ili urudishe ya nguvu yako kwa haraka Unakula kitu kama mayai na uweze kuunda misuli kula mayai kula vitu kama hivyo vyakula vya protini protini nzuri protini ambayo haina, haiezi kukudhuru mwili wako Naam.